Skill gani unaihitaji kutreini ikue ngori? Skill gani unahitaji kutreini ikue ngori? Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Skili gani unahitaji kuitreini ikuwe ngori?

Stori gani smart unayo kutoka uki wa mkidi? Stori gani smart unayo kutoka uki wa mtoto? Stori gani smart unayo kutoka ukuwe mtoi? Kumbu kumbu gani nzuri unayo kutoka utotoni? Kumbu kumbu gani nzuri unao kutoka utotoni?

Unatumia apps gani mara moba? Unatumia apps gani mara moba? Unatumia programu gani mara moba? Unatumia programu zipi mara nyingi? Unatumia systems gani mara moba? Unatumia apps gani mara moba?

Una stori gani smart za chuo? Una stori gani smart za chuo? Uko na hadithi gani smart za chuo? Una kumbukumbu gani nzuri za chuo? Unakumbukumbu gani smart za chuo? Uko na story gani smart za chuo?

Nikuulize unapenda kula popcorn, je unapenda kula popcorn? Unapenda kula popcorn, unapenda kula popcorn. Niulize unapenda kula popcorn.

Writer mgani wa books unapenda? Writer mgani wa vitabu unapenda? Writer mgani wa vitabu unapenda? Mwandishi gani wa books unapenda? Mwandishi gani wa vitabu unapenda?